Mimi napenda kuvaa nguo zilizo rahisi lakini zenye heshima. Zile zinazo kufanya ujisikie huru na wewe mwenyewe. Mara nyingi nachagua mavazi yenye rangi tulivu. Labda shati, nyepesi na suruali inayokaa vizuri. Kwa sababu inanipa hali ya utulivu na kujiamini. Najifunza kuwa si lazima nguo ziwe za garama ili ziwe na maana. Mradi tu zinanionyesha kama nilivyo na nilivyo na zinanifanya nijisikie sawa ndani yangu.